Kwa kawaida sifui nguo kila siku kwa sababu hujipangia kulifanya mara moja au mbili kwa wiki kulingana na idadi ya nguo nilizotumia na ratiba yangu ya kila siku. Hii hunisaidia kuthibiti muda kuhakikisha nguo zinaoshwa vizuri na kwa usafi unaofaa na pia kuzuia kuchafuka mara kwa mara. Mara nyingine hupanga siku maalum za kufua nguo ili kuendana na hali ya hewa na shughuli za siku. Jambo ninalo nifanya ndoto ya nguo safi na nadhifu isiwe changamoto.